Ndiyo napenda kuogelea. Napenda kuogelea kwenye vituo tofauti tofauti. Napenda kuogelea kwenye mto. Napenda kuogerea kwenye bahari. Na pia napenda kuogelea kwenye vyumba vya kuogelea vijulikanavyo kama swimming pool. Lakini sana sana uvutio wangu wa kuogeolea ni kwenye bahari kwa kuwa kuna ule wingi wa maji na pia yale maji ya natoka kwenye sehemu moja yanaelekea sehemu ingine yajakwaziwa ama hayajafungiwa kwa mahali pa moja kwa kuwa hivo yale maji yanatoka maeneo tofauti tofauti na naamini ama nahisi yale maji yana usaidizi kwenye mwili kwa kuwa yamebeba viini tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti.